Mwaka mpya ninasherehekea kwa njia maalumu sana kwa kuwa mwaka uliopita ulikuwa mwaka wenye mwaka wenye changamoto kadha wa kadha lakini mwaka huu Nimeusherehekea kwa kuwa mtulivu, kuwa na imani na kujiambia kwa kuwa kila kitu kitakuwa sawa na yale mateso yaliyokuwa ni ya muda tu na kwa njia ya kusherehekea kwa utulivu na nimeweza kutembea kwenye mikahawa kadha wa kadha ili ku kupata burudani kidogo kujifurahisha na kuburudika na marafiki kujumuika na marafiki, jamaa na jamii mbali mbali ili kuweza kutulia na kuishi kwenye furaha.

Matumizi ya plastiki sio mzuri sana kwenye afya ya binadamu wala kwa mazingira kwa kua yanachafua mazingira na yana madhara mengi sana. Na kwa hivyo kupunguza matumizi ya plastiki ni kutotumia plastiki na vifaa ambavyo tunavitumia ambavyo vinatumia plastiki tunawachana navyo na tunaenda kutumia vifaa vingine ambavyo vinatengenezwa kwa vitu zingine lakini sio plastiki.

Ninapiga, ninapenda kupiga picha, lakini sio kila mara. Na kupiga picha ni njia moja ya kueka kumbukumbu, ili utakua ukizitazama miaka ya mbeleni na unakumbuka jambo fulani, tukio fulani lilitendeka, ama inakuletea kumbu kumbu fulani. Na kupiga picha Mimi napiga picha kwa matukio yenye maana sana sana Tuseme kwenye harusi, sherehe za, kusherehekea jambo fulani nikiwa nimevalia nguo mzuri ama ninahisi kupiga picha ndipo wakati ambapo ninapiga picha Kwa hivyo siezi sema nina hesabu ya mara ngapi ambayo ninaweza kupiga picha.

Naam ninapenda kuogelea sana. Kuogelea ni jambo la muhimu sana. Linafanya akili yako inatulia. Linafanya mawazo yanatulia. Na kuwagelea pia ni mchezo. Na pia kuna mashindano na ninapenda kutazama mashindano ya kuogelea kwa kuwa ni burudani kemkem. Napenda kuogelea pia wakati mwingine ambapo ninahisi kuwa mambo mingi ya nanilemea wakati ambapo ninamsongo wa mawazo, wakati ambapo ninahisi shinikizo la jambo filani. Na kwa hivyo ninajitosa majini na naweza kuogelea. Kwa hivyo ninapenda kuogelea.

Nina rangi tatu ambazo zinanipendeza na kwanza kabisa ni rangi ya samawati kwa kuwa ni rangi ya anga na ninapenda hali ya anga, anga tulivu na ya pili ni rangi nyeusi, rangi nyeusi kwa kuwa napenda kuvaa nguo zenye rangi nyeusi na ya tatu kabisa ni rangi ya kijani kibichi kwa kuwa ninapenda maeneo, ninapenda mazingira na mazingira mimea mingi huwa yenye rangi ya kijani kibichi kwa hivyo napenda rangi hiyo pia.

Pale nyumbani kuna kazi aina baada ya aina nyingine na kwa kuwa mimi sio mzembe wala kusema na wala siwezi sema kuna kazi ambayo ninaichukia. Lakini kuna kazi ambayo huwa hainifurahishi nikiifanya na kazi hiyo ni kuosha vyombo vilivyotumika bada chakula. Kuvisafisha hivo vyombo huwa ni kazi ambayo inanichukiza kidogo.

Naam, ninapenda pa kusoma maoni kwenye mitandao kwa kuwa mitandao ina ni pahali ambapo kuna maoni tofauti tofauti kuhusu jambo fulani na kwa hivyo ni vizuri kuangalia maoni tofauti tofauti ili upate msingi na ili ujue au kuweza kupata ukweli na kwa hivyo kusoma maoni mitandaoni pia maoni mengine yana ucheshi maoni mengine yana maudhui mbali mbali kwa hivyo kusoma maoni mitandaoni ni kitu cha maana pia kwa hivyo ninapenda.

Ninapendelea suruwali kwa kuwa majira ya sasa au nyakati za sasa. Watu wanapendelea kuvaa suruwali kuliko sketi. Wanaona kuwa sketi lilikuwa vazi la kitambo na majira ya sasa yamekwenda na nasi pia tunafaa kuenda na kufuata mitindo ya kisasa.

Na hiyo italingana kwa kuwa ni niko kwenye hali gani ya kisaikolojia ama tukio gani ambalo niko ndani ama ni pahali wapi. Wakati mwingine ambapo ninahitaji utulivu ili kufikiria mambo fulani, nahitaji mahali penye kuna kimya na mahali patulivu. Na wakati mwingine ambapo ninataka kujumuika na watu, tusherehekee, tucheke, tufurahie Ninapendelea mahali pa kelele kwa kuwa pale kuna mambo mengi sana na ni mahali pana stahili kelele.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo la maana sana. Kwa kuwa linatufunza vigezo mbali mbali. Kigezo cha kwanza ni kukua na subira na kukua mvumilivu. Kwa kuwa mambo mengi humu maisha ni hayaji tu wakati ambapo unayataka. Unafaa kuyasubiri, unafaa kuwa mtulivu ili mambo filani ya fanyike. Kwa mfano, ukisubiri kwenye mstari, unangoja wakati wako ufike, ambapo, utafika kule mbele. Na kwa hivo, linakufunza kuwa mtu mwenye mvumilivu, mtu mwenye subra. Na la pili, kigezo cha pili kabisa ni kusimama kwenye mstari, ni pia ni heshima. Kwa kuwa, unaweshimu wale walio kutangulia, na wale walio nyuma yako wanakueshimu kwa kuwa pia wewe umewatangulia nao. Wanasimama nyuma yako. Kwa hivyo ni kigezo inatufunza kigezo cha heshima. Kwa hivyo ni nahisi ni kukua na utu kusimama kwenye mstari na ni jambo la maana sana. Kwa hivyo tutaweza kueshimiana kwenye jamii.

Mtandao una watu wa aina mbali mbali, watu wa matabaka mbali mbali, watu wafikira mbali mbali na mtandao unaeza pata mtu mzuri na yule mbaya yule mbaya yoweza kukurushia vitisho kwenye mtandao na jia moja ya kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao ni kutojibizana na watu kwenye mtandao. Mtu wakisema jambo ambalo halijakufraisha unanyamaza tu hujibizani na yeye kwa kuwa mkijibizana na yeye anaweza kukurushia vitisho na pia huandiki vitu vibaya kwenye mitandao kama matusi, lawama, kulaumiana, hizo ndizo njia za kujilinda kutokana na vitisho vya mitandao.

Kipindi cha televisheni ki ninachokipenda ni kipindi kwa jina cha Kwa jina la Ayana Kipindi kinacho peperushwa moja kwa moja kwenye runinga ya citizen Iliyoko inchini Kenya Kipindi hicho kinapeperushwa saa moja unusu hadi saa mbili na ni kipindi chenye mafunzo mengi Kipindi chenye maudhui tufauti tufauti na ni kipindi ambacho ninakienzi na kipindi ambacho ni nakipenda.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema kwa kuwa wakati ambapo nimeenda kulala Ninampangiliwa vitu ambavyo ninafaa kufifanya siku nyingine au siku ya kesho na wakati ninapoamka, ninamka mapema ili ni anze kushugulikia mipango yangu mapema na nipate wakati wangu wakupumzika badaye na niwe na mpangilio nifanye mipango yangu kwa haraka na ubora na umakinifu ili kusiweze kuwa na kosalolote kwa hivyo mimi ni mtu wakuamka mapema.

Mahali pa ibada, nikisema mahali pa ibada kama kanisani. Mimi ninaenda mahali pa ibada siku ya jumapili na kukiwa na tukio lingine au sherehe mahali pale ninaenda pia. Kwa hivo ninaenda mahali pa ibada siku ya jumapili ama siku nyingine ambapo kuna mipango fulani, kuna tukio au kuna sherehe.

Mazingira ya kazi, huweza kuwa mazuri, ukifuata na kuzingatia vigezo fulani. Kwanza kabisa pale kazini, hakikisha unaelewana na watu, unajua kukaa na watu, unajua kuishi na watu, mnazungumza kwa ubora, mnafanya kazi kwa ushirikiano. Na pale kazini, usikue mtu mpyaro, mtu wakuongea mambo ambayo hayafurahishi watu, mtu wakukasirisha watu mtu mwenye tabia mbaya mbaya Kwa hivyo utaharibu mazingira ya kazi Kwa kuwa watu utachukiza watu Utakera watu na mazingira yako pale kazini Hayataweza kuwa mazuri Kwa hivyo fuata vigezo vizuri vya kuishi na watu vizuri na kufanya kazi yako kwenye ubora Unavyohitajika.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, njia ya kwanza, ninapeana mwelekezo kwenye jamii, mwelekezo hatu kufuata, mwelekezo mzuri, mwelekezo nyumafunzo, tukiendelea ni kuwa, ninakuwa mtu maminifu kwenye jamii, na tatu na mwisho kabisa, nina penda kutetea au kuangalia walio wanyonge, na kutetea hakizao, wale ambaho wajiwezi, wale ambao wamefinyo, wamekandamizo, nina kuwa kama sauti yao, nina waongelea, nina pigania haki zao, na kathalika.

Ujuzi ambao ninahitaji kuhimarisha ni ujuzi kwa kazi yangu ya kutengeneza magari yaliyo haribika mimi kama fundi wa magari na kuna ujuzi wa magari ya kisasa na ambao umenipiga chenga kidogo kwa muda fulani na ningependa kuhimarisha na ni nahitaji kuhimarisha ili niweze kuwa mtu maminifu kwenye jamii kwenye kazi yangu na ili niweze kufanya kazi ilio sawa na itakayo pendwa na wengi.

Naamu ninapenda chakula chaharaka kwa kuwa wakati mwingine unaweza kuwa ulipata shuguli nyingi na huku pata wakati wakuanda chakula kitamu kizuri chakula mbacho kinaladha tamu na kwa hivyo unaa hunabudi ili kutafuta chakula chaharaka na kwa hivyo chakula hiko kinakusaidia kwa kuwa unahisi njaa na unaitaji upata chakula Hili uweze kupata nguvu za kuendelea na kazi zako. Kwa hivo, ninapenda chakula cha haraka.

Kumbukumbu mzuri nilizo nazo za shule ni wakati nilipo kwa kwenye shule ya upili. Siku ya wazazi kuja kuwana wanafunzi wao shule ni mama yangu mzazi aliweza kunikujia na chakula kingi sana na singe kimaliza chakula hicho. Ikabidi nimemuita rafiki yangu Akaja tukala na chakula hicho na akashukuru sana Akafuraiya, akawa mtu mwenye furaha na akanishukuru pia na kumbukumbu hiyo naikumbuka sana na ilikuwa kumbukumbu nzuri sana.

Data yangu ninahifadhi mahali kadhaa na moja ikiwepo ni simu yangu ya mkono au rununu Kuna data kiwango fulani ambayo inaifadhiwa kwenye hii simu na kuna data kiwango kingine pia ninahifadhi kwenye vitabu faili na maktaba pia Hapo ndipo mahali ambapo ninahifadhi data yangu.

Naam, napenda kucheza na watoto kwa kuwa watoto ni baraka na kucheza na watoto, unawafurahisha watoto, unaongeza ukuwaji, wao, unaongeza mambo mengi sana kwenye akili yao na watakuwa na kumbu kumbu hizo za kucheza na mtu mzima. Kwa hivyo, ninapenda kucheza na watoto kwa kuwa ni jambo la maana sana, unawasaidia kwa njia moja au nyingine.

Tathmini za kazi ni kitu cha maana sana mahali pa kazi. Kwa kuwa ni kama vigezo au mienenda ambayo tunayofaa kufuata tukiwa kazini. Na mahali popote lazima kuwe na nidhamu. Na tathmini hizi ndizo zinachangia au zinaleta nidhamu mahali pa kazi. Kwa hivyo nahisi kuwa ni kitu cha maana na kitu ambacho kinafaa kukuwepo kazini na pale popote pengine. Kwa hivyo ninahisi kuwa tathmini ni kitu cha maana sana na ni kitu ambacho kinafaa kiwepo.

Kufanya kazi na timu au wafanyi kazi au nzangu walio mbali ni jambu ambalo linakuja na majukumu mengi ni jambo ambalo linachangamoto nyingi sana lakini tunajitaid na tunajikaza ili tufanya kazi nzuri ambayo itaridisha na itapendeza wengine. Kwanza kabisa tunawasiliana kwa ubora, tunaelezana mambo yetu moja kwa moja, tunajadiliana na kukubaliana pa moja na hakuna migogora u migongano mahali pale.

Uwezo ambao ningependa kukuwa nao ni uwezo wa kusoma akili ya mwanadamu mwenzangu ili niweze kujua mtu huyu anafikiria nini, anataka kufanya nini na mipango yake na wakati mwingine nitumie uwezo huo kujua kama mtu ananiambia jambo la ukweli ama ananidanganya na nijue mambo ambayo yataweza kufanyika kule mbele ili kama ni mabaya niweze kuyaepuka na kama ni mazuri niweze kuyategea kwa hamu na gamu.